Kuna wakati nilipata nafasi ya kufanya kitendo cha wema ambacho kiliniguza sana moyoni. Siku moja, nilikutana na mama mmoja mzee sokoni aliyekuwa anahangaika kubeba mzigo mzito peke yake. Watu wengi walikuwa wanapita haraka bila kumjali kwa sababu kila mtu alikuwa na shuguli zake. Nilimsogelea na kumuuliza kama naweza kumsaidia. Alionekana kushangaa kidogo lakini alikubali kwa tabasamu la shukrani. Nilimbebea mizigo yake hadi kituo cha basi na tukapata nafasi ya kuzungumza kidogo. Aliniambia kuhusu maisha yake, changamoto alizopitia, najinsi alivyokuwa akijitahidi kuwalea wajukuu wake. Mazungumzo yale yaliniguza sana na kunifanya nitambue umuhimu wa kujali wengine. Kabla hajaondoka, nilimnuunulia chupa ya maji na vitafuna vidogo kwa ajili ya safari yake. Hakuwa na mengi ya kusema lakini macho yake yalionyesha furaha na shukrani za thati. Kitendo hiki haki kuitaji pesa nyingi wala muda mrefu, lakini kiliniacha na hisia mzuri moyoni. Nilijifunza kwamba wema mdogo unaweza kuwa wa maana kubwa sana kwa mtu mwingine. Tangu siku hiyo, najaribu kutafuta nafasi ndogondogo za kusaidia wengine kila ninapoweza.

Njia ninao tumia kupumzika mara nyingi ni kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina pamoja na meditation fupi. Kitu kinachonifanya nitulie zaidi ni ukimya na nafasi ya kuwa pekee yangu bila usumbufu wa simu au kelele za enje. Napenda kukaa sehemu tulivu, kufunga macho, kisha kuzingatia pumzi yangu, huku nikivuta pumzi polepole na kuyachilia taratibu. Zoezi hili hunisidia kupunguza mawazo mengi na kurejesha umakini. Nimewai pia kujaribu yoga hasa mikao rahisi ya kunyoshaa mwili asubui au jioni. Harakati za taratibu pamoja na kupumua kwa mipangilio hunifanya nihisi mwili na akili vinaungana vizuri. Nakumbuka nilijifunza umuhimu wa nji hii wakati fulani nilipokuwa na msongo wa mawazo kutokana na majukumu mengi. Rafiki yangu alinipendekeza nijaribu meditation ya dakika chache kila siku na nilipoanza niliona tofauti kubwa. Kwa kawaida, nachukua dakika kumi na tano hadi ishirini kupumzika kwa njia hii. Si muda mrefu sana lakini unatosha kubadili hali ya siku yangu. Baada ya kupumzika, nahisi mwepesi mwenye utulivu na tayari kukabilia na majukumu mengine kwa mtazamo chanya zaidi. Ni kama kuupa moyo na akili nafasi ya kupumua hupya.

Kumbukumbu nzuri ninayokumbuka kutoka utotoni ni zile jioni tulizokuwa tukikaa nje na familia baada ya chakula cha usiku. Tulikuwa tunakusanyika chini ya mti karibu na nyumba. Tukisikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au babu na bibi. Hadithi hizo zilikua za kusisimua, zingine za wanyama wenye hekima, zingine za mashujaa wa zamani. Nilipenda namna kila mtu alivyokuwa akisikiliza kwa makini na wakati mwingine tukicheka pamoja au kushangaa kwa pamoja. Pia, nakumbuka michezo tuliocheza na watoto wa jirani kama kuruka kamba na kukimbizana hadi jioni inapoingia. Tulikuwa hatuitaji vitu vya gharama kubwa ili kufurahi, ubunifu wetu na urafiki vilitosha. Wakati mwingine tuliporudi nyumbani tukiwa tumechoka na vumbi, tulikaribishwa kwa upendo na chakula cha jioni kilichoandaliwa kwa harufu nzuri sana. Kumbukumbu hizi hunikumbusha humuimu wa familia, urafiki na furaha ndogondogo maishani. Zinanifanya nitabasamu kila ninapozikumbuka na kunipa hamasa ya kuthamini mda ninaotumia na watu naowapenda sasa.

Ninapo karibia muda wa mwisho wa kukamilisha kazi, jambo la kwanza ninafanya ni kupanga upya vipaumbele vyangu. Naangalia ni kazi gani muhimu zaidi na inahitaji kukamilishwa mara moja. Kisha nagawanya kazi hiyo katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kushugulikia badala ya kuiona kama mzigo mkubwa unaonitisha. Njia hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Pia, hupenda kuondoa vitu vinavyo weza kunipotezea muda kama mitandao ya kijamii au mazungumzo yasio ya lazima. Najitengenezea mazingira tulivu naweka muda maalum wa kufanya kazi bila kukatizwa. Wakati mwingine, hutumia mbinu ya kufanya kazi kwa dakika 25 hadi 30. Kisha kupumzika kwa dakika chache, ili kuweka ubongo wangu katika hali nzuri ya uzalishaji. Zaidi ya yote, hujaribu kubaki mtulivu, badala ya kuogopa muda wa mwisho nauchukulia kama changamoto inayoweza kunisaidia kuwa makini zaidi. Nikimaliza kwa wakati nahisi kurithika na kujiamini zaidi na hilo hunipa motisha ya kupanga vizuri kazi zangu siku zijazo.

Ninapoandaa ripoti za kazi huanza kwa kuelewa lengo lake na hadhira itakayosoma Najiuliza, je ripoti hii ni ya kuonyesha maendeleo kutathmini matokeo au kupendekeza maboresho? Hilo hunisaidia kupanga muundo wake mapema. Baada ya hapo, hukusanya taarifa zote muhimu, data takwimu, maoni ya timu na vielelezo vinavyohitajika ili kwa kuhakikisha ripoti ina msingi thabiti. Kisha hupanga ripoti kwa sehemu zilizo wazi kama utangulizi, maelezo ya kazi iliyofanywa, matokeo, changamoto, zilizojitokeza na mapendekezo. Napenda kutumia lugha rahisi na inayoleweka nikiepuka maneno mengi yasiyo ya lazima. Ikiwa kuna takwimu, nazionyesha kwa jedwali au orodha fupi ili iwe rahisi kuzisoma na kuzitafsiri. Baada ya kuandika, huchukua muda kupitia tena ili kurekebisha makosa ya kisarufi na kuhakikisha mawazo yanafuatana vizuri. Wakati mwingine, humwomba mwenzangu aipitie kwa maoni ya ziada. Mwishowe, nahakikisha ripoti imewasilishwa kwa wakati na katika muundo unaohitajika. Njia hii, husaidia kutoa ripoti zilizowazi, zenye mpangilio mzuri na zenye manufaa kwa wanaozisoma.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana maishani ni mama yangu. Tangu nikiwa mdogo, alinifundisha dhamani ya bidhii na uaminifu. Alikuwa kiniambia kwamba mafanikio ya kweli, hayaji kwa njia ya mkato, bali, kwa juhudi za kila siku na moyo wakujituma. Maneno yake yalikuwa rahisi, lakini yalikuwa na uzito mkuba katika maisha yangu. Nakumbuka wakati fulani nilipofanya kosa na nikajaribu kulificha kwa kugopa kuathibiwa. Badala ya kunikasirikia sana, aliniikalisha chini na kunieleza kwa upole muhimu wa kusema ukweli na hata inapokuwa vigumu. Aliniambia kuwa kuaminika ni hazina ambayo haipaswi kupotezwa. Siku hiyo ilinifundisha kuwa uwazi na uwajibikaji ni msingi wa mahusiano mazuri. Kupitia mfano wake, nijifunza pia kuwa na huruma kwa wengine na kusaidia pale ninapoweza. Mafunzo yake yamekua mwongozo wangu katika maamuzi mengi hadi leo. Ninapokutana na changamoto hukumbuka maneno yake na kujikumbusha kuwa bidhii uaminifu na moyo wawema vinaweza kunifikisha mbali maishani.

Wakati wa furaha, napenda kujifurahisha kwa kushiriki muda huo na watu ninaowajali. Ikiwa kuna jambo la kusherehekea, kama mafanikio kazini au tukio maalum, huwa napenda kuandaa mkusanyiko mdogo na familia au marafiki. Tunacheka, tunakula pamoja na kusikiliza muziki ninaohupenda. Muziki hasa huniongezea hisia za furaha na kunifanya nijisikie huru zaidi. Pia, napenda kujizawadia kitu kidogo kama njia ya kujithamini, labda kununua kitabu kipya, kuenda kutazama filamu, au kutembea sehemu nzuri yanye mandhari ya kuvutia. Wakati mwingine hata matembezi ya jioni yakitosha kunifanya, niendelee kufurahia hali nzuri nilionayo. Cha muhimu zaidi, hujaribu kukumbuka na kuthamini wakati huo, badala ya kuchukulia kawaida. Hata nikikaa pekee yangu naweza kuandika katika daftari langu la shukrani na kutafakari mambo mazuri yaliyotokea. Baada ya kufanya hivyo, nahisi moyo wangu umejaa shukrani na nguvu mpya ya kuendelea mbele.

Ndiyo, nimewai kushiriki katika kazi ya kujitolea mara kadhaa na uzoefu huo umekuwa wa dhamani sana kwangu. Nakumbuka wakati fulani nilijunga na kikundi cha vijana, kilichokuwa kinatembea kituo cha watoto yatima, mwishoni mwa wiki. Tulikuwa tukipeleka mahitaji ya msingi kama vyakula, sabuni na vitabu, lakini kilichoonekana kuwa muhimu zaidi ni muda tuliotumia pamoja nao. Tulicheza michezo, tulisoma hadithi na wakati mwingine tulisaidia kazi zao za shule. Mwanzoni, nilifikiri ninaenda kusaidia tu, lakini niligundua kuwa, nilikuwa pia najifunza mengi, hasa kuhusu shukrani na uvumilivu. Watoto wale walikuwa na tabasamu pana licha ya changamoto walizopitia, jambo lilo nigusa sana. Kujitolea kulinifundisha kuwa msaada si lazima uwe mkubwa au wa kifedha pekee uwepo wa moyo wa kujali vinaweza kuleta tofauti kubwa Baada ya kila ziara nilihisi kuridhika na kupata mtazamo mpya kuhusu maisha Tangu wakati huo, nimekuwa nikitafuta nafasi za kujitolea pale ninapoweza Kwa sababu naamini kushirikiana kusaidiana ndiko kuna kujenga jamii imara na yenye upendo.

Kinyoji cha baridi ninacho kipenda zaidi ni juisi ya embe iliotengenezo nyumbani. Napenda latha yake ya asili iliyo tamu na enye harufu nzuri ya matunda mapya. Juisi ya embe hunifanya nijisikie freshi hata wakati wa joto kali. Kwa sababu hua inakata kiu haraka na kunipa nguvu kidogo. Ninapenda zaidi ikiwa imewekwa kwenye jokofu kwa muda na kutolewa ikiwa baridi kiasi. Sio yenye barafu nyingi sana ili latha yake isipungue. Wakati mwingine napenda pia kunywa limau ya baridi iliyo changanywa na asali kidogo. Mchanganyiko huo huwa na latha yake ya kipekee, uchachu wa limau na utamu wa asali huleta uwiano mzuri sana. Kinywaji hiki hunifanya nijisikie mwepesi na kuburudika. Hasa ninapokunywa baada ya kufanya kazi au matembezi marefu kwa ujumla napendelea vinywaji vya asili kuliko soda zenye sukari nyingi. Nahisi kuwa vinywaji vya matunda hunisaidia kubaki na afya nzuri huku nikifurahia latha tamu na ya kuburudisha. Kunywa kinywaji baridi nachokipenda huwa ni kama zawadi ndogo ninayojipa katika siku yenye shughuli nyingi.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua latha na tamaduni tofauti. Kila chakula huwa na hadithi yake na ninapohonja chakula kipya nahisi kama nasafiri bila kuondoka mahali nilipo. Mara nyingi, napenda kujaribu vyakula vya kiasili kutoka maeneo mbali mbali hasa vile vinavyotumia viungo vya kipekee au mbinu tofauti za upishi. Wakati mwingine, naweza kuhisi wasiwasi kidogo kabla ya kuonja chakula nisichokizoea. Lakini hua nachukua hatua ya kujaribu angalau kiasi kidogo. Nimegundua kwamba baathi ya vyakula nilivyoviona vya ajabu mwanzoni vimekua miongoni mwa ninavyovipenda zaidi. Kwa mfano, kuonja chakula chenye vyungo vikali au mchanganyiku usiotatajua walatha kunaweza kuwa uzoefua kufuraisha sana. Kuwonja vyakula vipya pia unisaidia kuwa wazi ya kiakili na kukubali utofauti huwa ninahisifuraha na msisimuko ninaapopata ladha mpya ninayoipenda kwa jumla naamini kujaribu vyakula vipya ni njia nzuri ya kupanua upeo na kufurahia ubunifu uliopo katika ulimwengu wa upishi.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara tu, ninapomaliza majukumu ya mchana. Kawaida huchukua dakika chache kutathmini siku yangu, na jiuliza nini kimeenda vizuri na nini naweza kuboresha kesho. Baada ya hapo, hupunguza kasi ya shughuli kwa kuandaa mazingira tulivu nyumbani, kama kufungua dirisha ili hewa safi iingie au kuwasha taa yenye mwanga hafifu. Mara nyingi huanza kupumzika rasmi majira ya saa moja au saa mbili usiku. Huu ndio muda ninaoweka mbali na kazi na simu zisizo za lazima. Wakati mwingine napenda kusikiliza mziki wa taratibu, kusoma kurasa chache za vitabu, au kunywa kikombe cha chai ya miti shamba. Siwezi kusema ninasheria maalumu kila jioni lakini napenda jioni za ijumaa ambapo na weza kutazama filamu au kuzungumza kwa muda mrefu na familia. Ninapo jiandaa kulala huandaa vitu vya kesho mapema ili kuepuka haraka ya asubuhi. Kisha huzima taa kali na weka simu mbali na kufanya mazoezi mafupi ya kupumua. Wakati wa jioni nahisu utulivu wa kipeke kama zawadi ndogo baada ya siku ndefu na hilo hunifanya nilale nikiwa na amani moyoni.

Kama ningependa kumpa mtu mwingine ushauri, ningemshauri kuzingatia umuhimu wa kuwa na mtazamo chanya na subira katika maisha. Mara nyingi, changamoto na matatizo hujitokeza bila kutarajiwa, lakini jinsi tunavyokabiliana navyo ndiyo husababisha tofauti kubwa. Kushikilia subira kufanya mambo kwa mpangilio na kutafuta suluhisho badala ya kulalamika kuna saidia kupata matokeo bora. Pia ningemshauri kuthamini muda na watu walioko karibu Mara nyingi tunasahau kwamba familia, marafiki na wenzetu kazini ni sehemu ya furaha na msaada kuonyesha shukrani na kuwa na huruma kwa wengine hufanya maisha kuwa rahisi na yenye maana zaidi Zaidi ya yote ningemshauri kusikiliza mwili na akili yake kujali afya kupumzika na kuzingatia mahitaji ya kiakili na kisaikolojia ni muhimu Kila hatua ndogo ya kujitunza au kusaidia wengine huchangia furaha na utulivu wa maisha kwa ujumla, ushauri wangu ungekua kuwa muangalifu, mwenye moyo wa wema na mtulivu katika kufanya maamuzi. Hilo linaweza kubadilisha maisha ya mtu kwa njia chanya.

Mara nyingi asubuhi, napenda kula chakula rahisi lakini chenye lishe ya kutosha kuanza siku vizuri. Kawaida, huanza na kikombe cha chai au kahawa, ili kuniamsha na kunipa nguvu kidogo. Baada ya hapo, napenda kula chakula chenye protini na wanga ili kunipa ni shati ya kudumu. Kwa mfano, mara nyingi napika mayai kwa uwashi au kukaanga. Nikiwa na chapati au mkate mdogo, wakati mwingine huongeza matunda kama ndizi au embe ili kuongeza vitamini na ladha nzuri. Kuna siku ninapenda kula mlo mdogo wa oatmeal uliochanganywa na maziwa na baadhi ya karanga au mbegu kwa afya ya moyo na mfumo wa mmengenyo. Pia, ikiwa sina muda mwingi, napendelea sandwich ya mboga na protini kidogo ambayo ni raisi na haraka. Nimegundua kuwa kuanza siku na mlo wenye lishe si tu kunanipa nguvu bali pia kuna nisaidia kudumisha umakini na hali ya furaha asubuhi nzima. Asubui pia ni muda wa furaha kwangu kwa sababu kuchukua dakika chache kufurahia chakula changu na kufikiria mipangu ya siku. Kwa hivyo, mlo wangu wa asubuhi si tu unaonipa nishati bali pia ni mwanzo mzuri wa siku unaonifanya nijisikia tayari kukabiliana na shuguli zote zinazokuja.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha mziki, ingawa siwezi kusema ninaujuzi wa kitaalamu sana. Chombo cha mziki kinanipa njia ya kujieleza kihisia na kuburudika kwa wakati mmoja. Napenda hasa kupiga kinanda, kidogo au marimba kwa sababu sauti zake hula na kunifanya nihisi utulivu na furaha. Mara nyingi napenda pia kupiga jembe au ngoma ndogo. Asa wakati ninahamu ya kutoa nguvu na msisimuko ndani yangu. Napenda pia kujaribu kuunda midundo yangu mwenyewe. Ingawa si kamili, ninafurahia mchakato wa kuchanganya sauti tofauti na kuona jinsi inavyaweza kuungana kuwa mziki mzuri. Kupiga viombo kuna nifanya pia nijisikie kuwa na uwangalifu zaidi kwa sababu lazima nizingatia midundo, tempo na rithim. Ni aina ya mazoezi ya akili na mwili kwa hakati mmoja. Zaidi ya hayo kupiga chombo cha mziki ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Baada ya dakika chache tu za kupiga nahisi moyo wangu ikiwa mwepesi, akili yangu ikiwa tulivu na furaha ndogo ikijaa moyoni. Mziki kweli ni burudisho na kipimo cha hisia chenye nguvu sana kwangu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni samawati. Samawati hunipa hisia ya utulivu na amani na mara nyingi hunikumbusha anga safi la asubui au maji ya bahari yenye utulivu. Ninapoiangalia nahisi kuwa nimepumzika na mawazo yangu yameratibiwa vizuri kama vile kila kitu kiko kwenye nafasi yake. Ninabaadhi ya vitu vya rangi hii ninavyovidhamini kama koti langu la baridi, kikombe cha kahawa na daftari langu la kazi. Kila kipengele cha samawati kinanifanya nijisikie tulivu na furaha kidogo na mara nyingi huwa ni rangi ninayochagua nikitaka kujituliza au kupata msukumo wa mawazo mazuri. Samawati pia ni rangi ninayoiona mara nyingi nyumbani kwangu hasa kwenye mapambo madogo kama mapazia, mapambo ya ukuta na baadhi ya vifaa vya jikoni. Pia mara nyingi naiona nje angani na maji ya mito au bahari, jambo linaloliongeza hisia ya utulivu na uhakika. Kwa ujumla, samawati ni rangi inayonifanya nihisi utulivu furaha na mtazamo chanya kila ninapoiangalia.

Ndiyo napenda sana kuenda pwani pwani ni mahali pananipa hisia ya uhuru na utulivu ambapo siwezi kupata kwa urahisi mahali pengine napenda hasa kuona mawimbi yakipiga kwenye mwamba ukimia wa maji na harufu ya chumvi ya bahari kila mara ninapokuwa pwani na hisi msisimko wa furaha kwa sababu ni nafasi nzuri ya kupumzika na kusahau mawazo ya kila siku Mara nyingi napenda kutembea kando ya pwani kuguza mchanga kwa miguu yangu na kuangalia mabaki madogo ya samaki au konokono. Pia napenda kukaa chini ya jua au maji ya kivuli cha mti na kusoma kitabu au kusikiliza mziki. Mara nyingine napenda kuogelea au kucheza michezo midogo ya maji jambo linaloongeza furaha na nguvu. Pwani pia ni mahali ambapo napata nafasi ya kutafakari na kuunda mawazo mapya. Kuangalia upeo wa bahari, kuna nifanya nijisikie mdogo katika ulimwengu, lakini pia kuna nipa amani ya ndani. Bada ya kutembelea pwani, mara zote nahisi moyo wangu ukiwa mwepesi, akili yangu ikiwa safi, na furaha kidogo ikijaa moyoni, jambo linalonifanya niwe na shauku ya kurudi tena.

Kwa sasa, anga ni wazi kwa kiasi kikubwa na kuna mawingu madogo tu. Kwa joto la mchana, nahisi ni la kati hadi joto nyepesi. Sio kali sana, lakini pia si baridi mno. Asubuhi, hali ni baridi kidogo na inahitaji kitu cha juu kama koti au sweta nyepesi. Kwa hali ya joto leo, ningeweza kuvaa shati la mikono mirefu au fupi au surali nyepesi. Hakuna haja ya koti nzito ila kitu cha juu chepesi asubuhi au jioni. Hali ya hewa yenye jua na mawingu ni nzuri kwa shughuli nyingi za nje kama kutembea kufanya kazi nje au kufurahia kahawa nje inatoa mchanganyiko mzuri wa joto na utulivu. Katika hali kama hii, ningependa kutembea nje kukaa katika bustani au kunywa chai au kahawa na marafiki mahali penye anga wazi ambayo inafanya siku kua laini na yenye furaha.

Ndiyo nahifadhi vitu vya dhamani ambavyo ni muhimu kwangu. Kimsingi, dhamani si kila mara ni ya fedha. Mara nyingi ni kumbukumbu au hisia zinazohusiana na kitu hicho. Kwa mfano, nina daftari lilojazwa na kumbukumbu za maisha, picha za familia na marafiki na baadhi ya zawadi ndogo kutoka kwa watu wa karibu. Vitu hivi hunikumbusha matukio maalumu, mafanikio na hisia za furaha ambazo ni vigumu kupimika kwa pesa. Napohifathi kitu cha dhamani, huwa nakitunza kwa makini, mara nyingi, fungo kwenye sanduku lililo salama, kwenye kabati maalumu au mahali ambapo sirahisi kuharibiwa au kupotea. Hii ufanya niwe na amani ya akili kwamba kumbukumbu na dhamani ya hisia hazitapotea. Kuhifadhi vitu hivi pia kuna nifundisha dhamani ya utunzaji na heshima. Hii ni njia ya kuthamini yaliopita na kufathi historia ya kibinafsi. Kila mara ninapokiona kitu cha dhamani nilicho hifathi nahisi furaha ndogo utulivu na shukrani kwa matukio mazuri niliojifunza au watu wazuri waliokuwa sehemu ya maisha yangu hivyo. Kuhifathi vitu vya dhamani si tu utunzaji wa kimsingi bali pia ni njia ya kuhifathi hisia na kumbukumbu muhimu.

Ndio, napenda kutembea msituni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na kuungana na mazingira ya asili. Msitu huwa na utulivu wa kipeke, ambazo ni sauti za ndege, upepo, ukipuliza kati ya miti na harufu ya majani mabichi unifanya ni isi amani ya ndani Napokuwa msituni nahisi kama nimejitenga kidogo na kelele na haraka za maisha ya kila siku. Kutembea msituni pia unisaidia kufanya mazoezi bila kuhisi kama nafanya jambo ngumu. Kutembea kwenye njia za udongo, kupanda vilima vidogo au kuvuka vijito kidogo, unifanya changamoto dogondogo zinazo nifanya niwe, hai na mwenye nguvu. Wakati mwingine napenda kwenda na marafiki au familia lakini pia kufurahia matembezi ya pekee yangu unipa muda wa kutafakari. Zaidi ya haya, msitu ni kumbusha humuimu wa kutunza mazingira kuona uzuru wa miti na viyumbe hai, kuna nifanya nihisi shukurani na kuajibika kulinda asili. Bada ya kuona msitu, mara nyingi hurudi ni kiwa na akili safi, mwili wanye nguvu na moyo ulioja utulivu na furaha.

Mara nyingi, napenda kucheza na marafiki wangu wakaribu na baadhi ya ndugu zangu. Tunapokutana, huwa tunacheza michezo ya nje, kama mpira wa miguu, kuruka kamba, au michezo ya kawaida ya kikundi. Kucheza pamoja nao hufanya wakati wa burudani kuwa, wakufurahisha zaidi, kwa sababu tunacheka, kushindana kidogo, na kushirikiana kwa furaha. Mara nyingine napenda kucheza na watoto wajirani au watoto wa familia yangu hasamichezo ya ubunifu kama kujenga vitu kwa saruji ndogo au kucheza majukumu madogo ya kikanuni Hii hufanya niwe na hisia ya kuwa sehemu ya jamii na kunipa furaha pekee Kwa sababu watoto huwa na nishati nyingi na tabasamu zao hufanya hali kuwa yenye msisi mko kucheza pia ni njia ya kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu za shule au kazi hivyo. Si tu inafanya mwili wangu uwe hai bali pia akili yangu kuwa tulivu na furaha ndani. Kwa ujumla, napenda kucheza na wale ambao wananifahamisha vizuri wakiwemo marafiki, ndugu na watoto wa jirani kwa sababu burudani na kucheka pamoja huunda kumbukumbu nzuri ambazo aziwezi kupimwa kwa pesa.

Mkate ninayopenda zaidi ni mkate wa ngano mzima Napenda kwa sababu una ladha ya kipekee ni walishe zaidi kuliko wa mkate wa kawaida na hunisaidia kuwa na nguvu zaidi wakati wa chakula cha asubuhi au chakula cha mchana kidogo ladha yake ni rahisi lakini inafaa kwa kila aina ya chakula iwe ni pamoja na bijini siagi au mboga Pia napenda mara nyingine mkate wa volkano au mkate meupe laini hasa unapopikwa nyumbani harufu yake ya moto kutoka tanuri huwa ni ya kuvutia sana na kunifanya nihisi furaha na hamu ya kula mara moja. Napenda kujaribu mkate uliotengenezwa kwa viungo tofauti kama karanga au mbegu kwa sababu unapoonja kila kipande unaongeza ladha tofauti na ubunifu wa chakula. Mkate ni kitu cha msingi katika milo yangu na mara nyingi huwa napenda kuanzia na kipande kidogo kisha kuongeza chumvi siagi au jibini Kila wakati napokuwa nakula mkate nadhani nifuraha ndogo ya kila siku Kwa ujumla napenda mkate unaoleta ladha nzuri nishati na hisia za kuridhika kila wakati napokula.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni jambo ambalo hufanya siku yangu kuwa na mpangilio mzuri mimi napenda zaidi chai hasa, chai ya majani au ya mitishamba inga wa mara nyingine napenda pia kahawa nye pesi kawaida huandaa chai ya mchana au asubui baada ya kuamuka au baada ya kazi nzito huu ni wakati wangu wa kupumzika kidogo au kuwanza au kuendelea na shuguli zangu Napenda kuhipika kwa umakini huku nikitanua majani au kueka unga wachai kwenye maji ya nyemoto wa wastani kisha kuyurusu ichemka kwa dakika chache. Kumbuka, kila wakati uwa naongezea asali kidogo au lima undani yake, kwa latha na kuongeza afya. Mara nyingine, nitawongeza mdalasini au karafu ili harufu iwe nzuri zaidi. Napenda kunye chai hii kati ya jioni na sebule mahali ambapo naweza kukaa kwa utulivu, kusoma kitabu au kuangalia injedirisha. Chai ufanya niwe mtulivu na unikumbosha kupomzika. Bila kinyoaji changu cha kawaida na isi kama kuna kitu kinakosekana katika mpangilio wangu wa siku. Napoteza mda kidogo wakuanza siku kwa tulivu na mara nyingine na isi nimepungua kidogo nguvu na furaha ya subwi au mchana. Kinyoji hiki nisemu ya kawede ya furaha na amani yangu ya kila siku.

Kama ningependa kutembea mji duniani, ningechagua choto Japani. Mji huu univutia kwa sababu unamchanganyiko mzuri wa utamaduni wa kale na madhari ya asili. Ni kifikiri kuhusu choto nadhan kuhusu miti ya cherry blossom yanayochanua wakati wa spring, majengo ya kihistoria na maekadu ya kale ambayo hutoa amani na utulivu. Hii inafanya mji huo kua mahali pazuri pa kutembelea na kufurahia madhari ya kipeke. Napenda pia kutembea kwenye mitaa ya midogo yenye vibanda vya chakula, maduka ya mikono na bustani za samurai. Kutembea katika sehemu hizi kunanipa fursa ya kugundua kila kitu kidogo kama ladha ya chakula, harufu ya maua na rangi za anga zinazobadilika wa kila msimu. Choto pia ni rahisi kutembea kwa miguu, jambo linalo nijisikie huru na kuweza kuchukua muda wa kutafakari na kupumzika, zaidi ya hayo, kutembea choto kunatoa hisia ya kutulia na furaha ya ndani, na hisi msisimko utamaduni na utulivu wa asili unapoungana. Jambo linalonifanya nijisikie furaha, amani na shauku ya kugundua kila kona ya mji huo ni kama safari ndogo ya moyo na akili bila haraka.

Kitabu nachokipenda zaidi ni to Kill a Mockingbird, cha Aperly. Napenda kitabu hiki kwa sababu kinaangazia maadiri muhimu ya maisha kama haki, ujasiri na huruma kwa wengine huku kikiwa na hadithi yenye msisimko na hisia za kweli. Kitabu hiki pia kimenifundisha jinsi ya kuangalia dunia kwa macho ya huruma na kutokubali unyanysaji au tuluma. Ni hadithi ya jamii na historia, ikiwa inangazia maisha ya kijamii na changamoto za watu katika kipindi cha ubaguzi wa rangi marekani. Mweshimiwa Atikas Finch ndiye muhusika nayempenda zaidi, ujasiri wake, busara na uthabiti wake wa kimaadili ufundisha somo kubwa la maisha. Nilipendekeza kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa shule ya upili ambaya aligundua kuwa nitapata mafunzo ya kipeke ya maisha kupitia hadithi hii. Nilipomaliza nilihisi kuhamasika na kujifunza mambo mengi kusu uadilifu na utu. Kwa hakika, ningependa kusoma kitabu kingine cha haperli kama Ghosts a Watchman ili kuona jinsi mawazo ya maisha ya wahusika yanavyoendelea. Hii ni njia ya kuongeza kuwelewa kwangu na furaha ya kusoma kazi za muandishi huyu.

Ndiyo napenda kuvaa kofia hasa wakati wa jua au baridi kofia hufanya si tu kulinda kichwa yangu na uso wangu mbali pia ni sehemu ya mtindo wangu napenda kofia nyepesi wakati wa jua hili kuzuia jua kali lisinicheke hii ufanya niwe na starehe wakati wa matembezi shughuli za nje au ata pale ninapokuwa nikifanya mazoezi Wakati wa baridi, napenda kofia nzito hili kulinda sikio na kichwa kutokana na upepo baridi. Kofia kama hiyo hufanya nijisikie tulivu na kuwa na joto jambo linalosaidia kupumzika bila msongo wa baridi. Napenda kofia ambazo zina rangi au mitindo ninayopenda kwa sababu hunipa hisia ya furaha na kunonesha mtindo wangu kidogo. Na kumbuka mara nyingi nikiwa na kofia hiyo na hisi kuwa tayari kwa shughuli yoyote nje ya nyumba na mara nyingine inakua kifaa cha kutafakari kwa sababu hunifanya nijisikie tulivu na niko tayari kuona mandhari. Kwa ujumla, kuvaa kofia kunanifanya nijisikie huru tulivu na kuwa na furaha ndogo huku nikilinda kichwa changu na kuongeza mtindo wangu.

Mafunzo ya kazi yalionisidia zaidi ni yale yanayosiana na usimamizi wa muda na kupanga kazi kwa ufanisi. Nilijifunza jinsi ya kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo, kueka vipa umbele na kuakisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. Mafunzo haya yamenisidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kazini kuwani sasa ninaweza kushugulikia majukumu kwa mpangilio unaofaa. Pia, mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu yamenisaidia sana. Kupitia mafunzo haya nimejifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Hii imenifanya nijisikie huru zaidi kushirikiana na wenzangu bila kutokua na huwakika au kuchanganyikiwa. Zaidi ya hayo, mafunzo ya ufahamu wa kitaluma na kimaadili kazini kama wajibikaji, uaminifu na kueshimu wenzangu yamenisedia kujenga sifa nzuri kazini na kupata heshima ya wenzangu. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisedia siyo tu kuboresha kazi yangu, bali pia kunifanya nijisikie mwenye kujiamini, mzoefu na tayari kukabilana changamoto mbali mbali kazini.

Ujuzi ninaopenda kujifunza ni upishi wa kitaaluma napenda sana kujua jinsi ya kuandaa vyakula vya aina mbalimbali kwa usahihi wa kitaalamu kuanzia mlo wa asili hadi wa kimataifa ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unanipa uhuru wa kuandaa chakula cha afya, kuburudisha familia na marafiki na pia kunaweza kuwa fursa ya kitaaluma siku za usoni Nilijaribu mara chache hapo awali kuandaa baadhi ya vyakula vya kigeni, lakini mara nyingi nilikosa mbinu sahihi au mpangilio wa viungo. Hii ilinifanya nifahamu kuwa ni muhimu kujifunza kwa kina na kwa mpangilio ili kupata matokeo bora. Ningependa kujifunza kwa kujiunga na kozi ndogo za upishi, kutazama video za mafunzo na kujaribu maandalizi nyumbani hatua kwa hatua. Njia hii itafanya nifahamu mbinu sahihi na kujenga ujuzi wa vitendo. Ninahisi wakati mzuri wa kuanza ni sasa kwani nina motisha ya kujifunza na pia mda kidogo ya kujitolea kila siku kwa mazoezi ya upishi. Kuanzia sasa kutanisaidia kujenga tabia ya kujifunza na kufanya maendeleo hatua kwa hatua.

Kuanza mradi mpya wa kazi kunahitaji mpangilio na utaratibu mzuri. Kwanza huwa ninaanza kwa kuelewa lengo kuu la mradi. Ni nini kinachotakiwa kufanikishwa, muda unaopatikana na rasilimali zinazohitajika. Hii husaidia kuweka msingi thabiti na kuhakikisha kazi haianzi bila mpangilio. Baada ya hapo, hufanya upangaji wa hatua kwa hatua, ninaorothesha kazi ndogo ndogo zinazohitajika, nikigawa wajibu pale inapowezekana na kuweka vipaumbele. Hii inasaidia kushugulikia kila kipengele cha mradi bila kuchanganyikiwa na kupunguza uwezekano wa kuchelewa. Hufuata pia uchambuzi wa hatari na changamoto zinazoweza kujitokeza. Kujua matatizo yanayayoweza kuimbuka kunanisaidia kuwa tayari kwa suluhisho na kuhakikisha mradi unaendelea bila kusitasita. Mara baada ya maandalizi haya, hufanya kazi ya kwanza rasmi huku nikiwasiliana mara kwa mara na timu au watu wengine wanaohusika. Wakati mradi unaanza, huwa na mfumo wa kurekodi maendeleo na kuangalia hatua kwa hatua ili kuhakikisha kila kitu kiko kwenye mstari na mradi unafanikishwa kwa ufanisi. Kwa jumla, mradi mpya ni mchakato wa kupanga, kutathmini, kwanza hatua kwa hatua na kuangalia maendeleo kila wakati.

Napendelea zaidi kusimamia, ingawa pia naweza kufanya kazi vizuri nikiwa nasimamiwa kusimamia kunanipa nafasi ya kupanga kazi, kuamua kipaumbele, na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa mpangilio unaofaa Ninapokuwa msimamizi, nahisi kuwa na udhibiti wa mchakato mzima na ninaweza kutumia ujuzi wangu kuongeza wengine kwa njia yenye manufaa Napenda pia kuongoza kwa njia ya kushirikisha timu Sio kuamuru tu, mbali pia kusikiliza mawazo ya wengine, kutoa mwongozo na kuhakisha kila mtu anahisi sehemu yake katika kazi. Hii hufanya kazi kuwa rahisi na yenye matokeo bora, huku nikijifunza pia mbinu mpya kutoka kwa wale ninaowaongoza. Hata hivyo, pia siogopi kusimamiwa wakati mwingine, hasa pale ninapokuwa nikijifunza, au nikipokea mafunzo mapya. Kusimamiwa kunanisaidia kuelewa vyema, taratibu na mbinu sahihi za kazi na kuinua ujuzi wangu. Kwa ujumla, na hisi furaha na motisha zaidi ninapokuwa nikisimamia, lakini pia ninadhamini nafasi ya kusimamiwa, kwani hutoa mwongozo, na kuelewa kwa kina. Jambo linalonifanya niwe bora zaidi katika kazi zangu.

Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira ya ushirikiano na kuheshimiana. Watu wanafanya kazi kama timu, wakisaidiana na kushirikiana mawazo bila hofu. Hali hii hunifanya nijisikia kuthaminiwa na kuwa sehemu ya kitu kubwa zaidi ya mimi binafsi. Pia napenda jinsi shirika linavyothamini uwazi na mawasiliano mazuri. Vyongozi huwa wazi kuhusu malengo, mafanikio na changamoto zinazo jitokeza. Hii husaidia kila mfanya kazi kuelewa mwelekeo wa shirika na jukumu lake katika kufanikisha malengo hayo. Jambo lingine ni fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Shirika hutoa mafunzo ya kuhamasisha wafanyakazi kuboresha ujuzi wao. Hili hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidhii ni kijua kuna nafasi ya maendeleo binafsi na ya kikazi. Zaidi yayote napenda utamaduni wa kuthamini mchango wa kila mtu. Mafanikio yanapopatika na timu nzima hushirikishwa katika pongezi na shukrani. Hii hunifanya nijisikie mwenye furaha kujivunia kazi yangu na kuwa na hari ya kuendelea kuchangia kwa ubora wa kila siku.